Aina ya filamu ninayopenda ni filamu za Nigeria na zinazokuwa na vicheko, muziki, dancing, penzi, na pia filamu za kiafrika zinazokuwa na hadithi za watu za kuchekesha, utani, kufanya watazamaji, wacheke, kwa hofu, na pia filamu za mapigano na mapenzi.